Mawasiliano yangu ni ya kusikiliza kwanza mtu na kumpa nafasi kabla ya kujibu. Halafu pia naheshimu hisia za mtu na muelewa. Hata hivyo nauliza maswali kama jambo halipo sawa. Halafu tena naeleza mambo yangu kwa kifupi bila ya kuzunguka sana.

Wakati wa baridi huwa na jisitiri ndani ya nyumba, pia na jisitiri kwa kuvaa nguo zilizo mzito ili kujikinga kutokana na baridi, alafu pia na jipasha moto, alafu pia natengeneza vinywaji vilivyo vya moto kama vile chai.

Vyakula vya jadi vina manufaa kama vile napenda sana vyakula vya jadi kama vile ugali kwa samaki au nyama ya kuchoma. Hata hivyo napenda pia ndizi za kupikwa. Zina latha nzuri sana. Nikiongezea pia napenda ugali kwa mboga. Halafu la mwisho kabisa cha chakula cha jadi ninachokipenda napenda viazi vitamu vilivyo pikwa.

Ndiyo, huwa nagawanya taka zangu. Kwa mfano, taka za plastiki na makopo zinaenda sehemu moja natofautisha pia taka za chakula, hata taka za hatariki kwa mfano kama vile betri nazigawanya, taka za chuma naweka kando. Hivyo ndivyo hali ya kulinda mazingira.